Najihisi vyema tu na mwenye subira kwa kuwa waliombele yangu labda walinitangulia sehemu hiyo na mara nyingi wakati huo na utumia kufikiria mambo ambayo nitakayafanya baada ya kutoka kwenye mlolongo huo. Ni vyema kufikiri na kungoja na kuwa na subira zaidi.